Kwa sasa hivi napelelea kusoma habari mtandaoni. Kwa sababu hiyo ndo njia rahisi kuliko kununua gazeti. Lakini kama nina data ninaingia tu mtandaoni ambapo napata habari zote na ambazo napata habari kwa. Yani habari ambayo ni niya sasa hivi yani. Yani ya hivi punde habari ndo breaking news zote nazipata kwa mitandao.

Ndiyo hua nafuatiliia maswala ya, au maswala au matukio ya kimataifa. Huwa nafutilia sana, nchi zingine kunaendelea kitu gani, maswala yao ya kiuchumi, maswala yao ya kisiasa, nafuatilia sana. Na nafuatilia kupitia vimbo vya habari sana sana.

Kwa mimi, katika kuweka neno lasiri, salama, huwa simshirikishi mtu yeyote au simpi mtu yeyote msimbo wangu. Yani simpi yeyote neno lasiri. Alafu pia, katika kuhakikisha naliweka salama neno langu lasiri na weka herufi namba na alama ili isiweraisi kwa mtu kujua neno langu lasiri.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo kutokana utotoni wangu ni kwamba mama yetu alikuwa anatupenda sana. Yaani alikuwa akitoka kazini, anatuletea soda, anatuletea biskuti. Kwa hivyo ile kumbukumbu nilikuwa naipenda sana kwa sababu nilikuwa najisikia raha. Mpaka leo nikikumbuka najisikia raha naona upendo wa mamangu ulikuwaje kwetu.